Je, mimi hufanya yoga? Ndiyo. Yoga mimi hufanya. Mara mbili kwa wiki. Yoga ni aina ya zoezi. Yoga ni muhimu sana kwa afia ya mwili na akili. Yoga ina umuhimu mingi sana. Kwanza, husaidia kinyorosha misuli, kuimarisha mwili na kuongeza nguvu bila kuchosha. Yoga pia husaidia mwili kuwa wepesi na viungo ufanya kazi vizuri zaidi. Pia kupumua kwa kina na miondoko ya yoga husaidia kutuliza akili. Yoga hufundisha kuzingatia jambo lilano saidia kazini na masomoni. Pia yoga husaidia kukaa na kusimama vizuri bila maumivu ya mgongo. Na mwisho bada ya yoga mimi hulala vizuri zaidi na pia unifanya niwe mwepesi zaidi. Na ndiyo maana mimi hupenda sana yoga. Mara ya mwisho niliyo ufanya yoga ilikuwa weekend hii na baada kufanya nilihipsi mwepesi sana na nilifurahi sana.

Je, nina sherehekea vipi siku ya siku kuu? Kusherehekea siku ya siku kuu, kunaweza kufanyika kwa njia nyingi sana, kulingana na bajeti, tamaduni, imani au hali ya mtu. Kwangu mimi husherehekea kwa kwanza kukusanyika na familia, kula chakula pamoja, kufurahia na kuwa na mazungumzo pamoja. Pili, mimi huhudhuria ibada. Kuomba kushiriki katika shuguli za kiroho huwa ni muhimu sana, sana sana wakati wa siku kuu. Pia, mimi hucheza muziki kwani mziki huleta furaha na kuondoa mawazo mingi. Na la mwisho, mimi huchukua picha za kumbu kumbu ni muhimu sana. Kwa ufupi, siku kuu ni wakati wa kushukuru, kushirikiana na kufurahia maisha.

Hali ya hewa ya leo imekuwa nijua kali ambayo imesababisha joto jingi sana. Kati ya hali ya hewa ya joto na baridi, mimi napendelea ya hapo katikati. Sipendi ya joto jingi wala sipendi pia ya baridi nyingi. Ikiwa hapo katikati, ipo sawa kabisa. Kwa sababu ya joto jingi, imebidi nimevaa rinda nye pesi kwa maana kuna joto jingi sana. Sipendi aina hii ya hewa, kwani kutoka nje ni shida na inafanya mtu awe mnyonge zaidi, kufanya kazi inakuwa ni gumu. Wakati wa hali hii ya hewa, mimi hupendelea kukaa ndani ya nyumba au ndani ya ofisi. Sipendelei kuenda nje, kwani kuenda nje jua ni kali sana na inachoma sana. Kwa hivyo, katiya hali ya hewa ya joto na hali ya hewa ya baridi, siku zote nitachagua hali ya hewa ya hapo katikati, isiyokuwa na joto jingi na pia isiyokuwana baridi mingi.

Je, natumia mtandao wakijamii. Ndio, mimi hutumia mtandao wakijamii. Kuna aina tofauti tofauti ya mtandao wakijami. Kwanza, kuna mtandao wa mawasiliano na urafiki. Kuna mtandao wa kushiriki picture na video. Kuna mtandao wa kikazi na kitaaluma. Kuna mtandao wa mchezo na burudani. Kuna mtandao ya kubuni na mawazo. Na mwisho, kuna mtandao ya muda mfupi. Kwa kifupi, mtandao ya kijamii hutusaidia kuwasiliana, kujifunza, kufanya biashara na kuburudika. Na ndio maana mimi hutumia mtandao wa kijamii. Kwani, mtandao wa kijamii ni muhimu sana.

Ninahimizaje ushirikiano katika timu. Timu bora hujengwa kwa mawasiliano, heshima na ushirikiano wa dhati. Kwanza, mimi huwa na mawasiliano ya wazi. Hakikisha kila mtu anaelewa malengo, majukumu na matarajio. Kuheshimiana sikiliza mawazo ya kila mmoja bila kubeza. Kugawana majukumu kwa haki. Kuhimiza kazi ya pamoja. Kutoa pongezi na motisha, kutambua migogoro mapema, kuzungumza kwa utulivu kabla matatizo hayajakuwa. Na pia, kuweka malengo ya pamoja, kujenga imani, kuwa mkweli na tegemea wenzako, kujifunza pamoja, kushiriki mafunzo na uzoefu ili kila mtu akuwe. Hivyo ndivyo namna ambavyo mimi hushirikiana katika timu yangu na wenzangu.

Ninatumia njia gani ya usafiri kila siku? Kuna aina tofauti tofauti za usafiri. Usafiri wa nchikavu kama kutembea kwa miguu, baiskeli, pikipiki, magari au treni. Kuna usafiri wa majini kama meli, mashua. Kuna usafiri wa angani kama ndege au helikopta. Kuna usafiri wa mizigo kama malori ama treni ya mzigo. Kwa kifupi, njia za usafiri hutusaidia kufika tunapotaka kusafiri au kusafirisha bidhaa. Kati ya usafiri haya yote au aina haya yote usafiri, usafiri ambao mimi hutumia kila siku ni usafiri wagari kupitia basi au matatu na pia usafiri wapikipiki au usafiri wakupitia miguu kwa kutembea. Hizi ndizo usafiri ambazo mimi hutumia kwani ni za bei nafuu na pia ni mazoezi kwangu.